Mara nyingi nafanya mazoezi jioni. Asubuhi huwa naamka naanza siku na mambo zingine. So, jioni ndio napata time ya kufanya mazoezi. Jioni pia akili iko relaxed kidogo na mazoezi hunisaidia kutoa uchovu wa siku. Naweza kukimbia kidogo, kufanya stretching ama mazoezi rahisi tu nyumbani. Kufanya mazoezi jioni hunifanya nijisikie vizuri na kulala poa usiku.

Kipindi cha televisheni nachopenda sana ni kipindi cha soap opera. Napenda kuzitazama juu stories zake zinakuwa close na life ya kawaida. Kuna mapenzi, drama na family issues. Inanibamba kuona vile characters wanapitia changamoto na jinsi wanajaribu kuzimaliza. Pia soap operas hunifanya nipumzike akili baada ya siku ndefu nikae tu nikifollow story bila kufikiria sana. Ni ile type ya kipindi unaangalia pole pole na unataka kujua nini itatokea next.

Nina jaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo, ninapoweza. Kama kuna mtu anahitaji msaada, naweza kusaidia kwa ushauri, kusikiliza, au ata kushare kile kidogo nilicho nacho. Pia, napenda kushiriki kwenye shugli za jamii kama usafi ama michango pahali inapohitajika. Ata kusalimiana na watu, kuwaheshimu na kuishi vizuri na wengine, ni njia ya kusaidia jamii. Mambo madogo madogo yakifanywa na watu wengi, uleta tofauti kubwa.

Kwa kawaida, nakunywa glasi kama sita adi nane za maji kwa siku, najitahidi kunywa maji ya asubuhi nikiamka alafu naendelea pole pole mchana adi jioni. Maji hunisaidia nijiskie fresh na mwili ubaki poa hasa nikifanya shughuli nyingi. Sio kila siku nafika target kamili, lakini huwa najikumbusha kubeba chupa ya maji ili nikumbuke kunywa mara kwa mara. Pia, nikihisi nimechoka au joto iko juu naongeza maji kidogo. Kunywa maji ni kitu nimejifunza ni muhimu sana kwa afya, hivyo na jaribu kufanya iwe sehemu ya routine yangu ya kila siku.